Mara nyingi wikendi mi upenda kuangalia cinema. Kwa hii ni baada ya kufanya kazi kwa wiki mzima. Mimi upenda kuangalia cinema. Pia mimi upenda kuenda kwenye chumba cha kufanya mazoezi. Hasa wikendi. Jambo lingine ambalo mi upenda kufanya wikendi ni kwenda kupiga raundi kutumia baiskeli ni jambo la mazoezi linalofanya mwili wangu uwe katika afya njema.

Ndiyo napenda kucheza na watoto, na watoto napenda sana kushiriki nao kwenye michezo kama bano, michuano ambayo ni mchezo, wa kiafrika, ambayo tunatumia mipira midogo, mingumu midogo, tunacheza kwenye, kwenye ardhi, ardhi ambayo tunarusha, tunaingiza hilo, hilo ya bano kwenye kashimo kadogo.

Wakati nahitaji msaada kazini mimi inategemea kwanza kama ni jambo la dharura, ama ni jambo la kifedha, inategemea na jambo hilo. Lakini kwa saa mingi mimi hupenda kuongea na mkubwa wangu namuambia kuwa nahitaji msaada wa kifedha. Kwa hivyo kama anaweza nipa mshahara kabla wakati wake ama naongea na wafanyikazi na waambia niko na shida fulani haswa mfanyikazi ambaye ninaye muamini sana.

Wakati kuna msongo wa kazi, kazini mimi hupenda kupanga kazi zangu kulingana na kazi zinazo itajika kwa tharura na kazi ambazo si za tharura. Ni unapofanya hivo inasaidia kuanza na kazi za tharura na kuzimaliza mapema ili niweze kutuma nisiweze kuwa na shida na mkubwa wangu.

Siwezi sema kuwa sipendi kuogelea, kuogelea ni jambo ambalo sijui kufanya kwa ustadi ama kufanya kama wengine wanavyofanya vizuri. Ni, na tunajuwa kuogelea ni jambo ambalo ningejifunza nikiwa mtoto, lakini kwa hivyo kwa sasa mimi ni mtu mkubwa, kwa hivyo kuogelea si jambo, si jambo haswa ninalojua lakini ningependa sana kujua kuogelea.

Hupenda kuandika kwa kompyuta kazi yangu inatumia kompyuta sana kuandika Si mara mingi najipata nikitumia kalamu na mkono kuandika Kwa hivo jambo la kuandika kwa kompyuta ni jambo ambalo nimezoea ni jambo ambalo mkono.

Jambo la kwanza nilal nilalo fanya asubuhi, ninapoamka ni kuangalia barua pepe kama ninazo. Kama ninazo basi mimi heweza kuzisoma ama mihuweza kutengeneza chai na maziwa nikisoma barua pepe hizi. Jambo la pili kama kuna kazi ambayo si nikuwa nime nimpanga kuanza, basi mihuanza kazi hiyo, nikikunywa chai a Badaya naanza ku kufanya hiyo kazi kwa muda, mrefu, muda wa masaa matatu ama manne.

Mimi hupenda hali ya hewa ambayo ni jua kidogo, si mvua na si jua kubwa, si jua linalochoma zaidi. Mimi hupenda jua ambalo ni wastani, jua hili wastani ninalipenda kwa sababu, kwa sababu sipendi mvua, kama kuna mvua kuna kelele mingi na sipendi kelele.

Ndiyo pia nazipenda hesabu. Somo la hesabu ni somo ambalo nilipita sana katika shule ya msingi na shule ya upili. Shule upili niliweza kupata alama ya A. Na kwa sasa pia upendo wa hesabu haujawahi isha mpaka wa sasa. Mimi upenda sana kufanya hesabu kadha wakadha. Nami hupenda sana kufanya zile calculations Hapa na pale.

Mimi hupenda sana kula miwa. Miwa ni jamu ni chakula ambacho ama ni fruit ambayo mimi hupenda kuitumia kukula sana. Mimi hujipata kwa wiki nimenunua miwa mara kama tatu hivi na mimi sinunui miwa tu moja nanunua miwa kama tatu ama nne kwa hivyo ni fruit ama ni jambo ambalo napenda kununua zaidi.